Mimi hupenda kuenda sinema mara kwa mara kwa sababu ninapenda kuona sinema na ninapenda kuwapeleka watoto wangu pia waende tuone pamoja, tushirikiane, tukae pamoja, tukule pamoja na tusherehekee pamoja kila saa na kila wakati.

Ile stadi ninayopenda ama ninayoona ikiwa ya muhimu zaidi kwa kazi yangu ni stadi ya kibiashara. Hiyo inamaanisha ninaweza kufanya biashara yangu kwa ustadi na ninaweza kufanya biashara yangu iwe kubwa na yenye manufaa na faida kubwa.

Usiku kabla ya kulala, mimi hutayarisha chakula cha usiku, mimi hushika simu na kuwapigia watoto wangu, ninawajulia siku vile imekuwa, mimi hupiga goti na namrudishia Mungu wangu shukrani kwa siku njema, kisha baada ya hapo, ninalala.

Mimi sipendi yoga. Kwa sababu kwanza sielewi yoga ni nini? Tukiangalia katika jinsia ya kiafrika. Sisi hatujui yoga ama hatuna yoga katika utamaduni wetu na katika njia zetu za kimaisha kila siku.

Mimi ninajiamini kuwa mtu wa kuwahi. Sipendi kuchelewa kwa sababu sipendi kuchelewesha watu wengine. Na pia ninaamini kupoteza muda ni kupoteza maisha na pesa na muda ni pesa. Pia usipo angalia muda unawakosea wenzako ambao unafanya nao kazi au unaohusiana nao.

Mimi ninapenda chakula cha haraka, kwa sababu mara mara kwa mara mimi niko kazini na katika njia ya kikazi sina muda mrefu wa kuketi chini na kula chakula. Kwa hivyo, ninaonelea afadhali nikule chakula cha haraka.

Mimi ninaamini mazingira mazuri ya kikazi yanaletwa haswa na kuwa mnafanya kazi na watu ambao mnaaminiana, watu ambao mnaelewa mnafanya nini pamoja na watu ambao mko waaminifu kwa nyinyi wenyewe. Hiyo ni njia mzuri ya kufanya kazi na kufanya kazi kwa uzuri.

Ninapenda kuwa mahali ambapo hakuna kelele, mahali ambapo hakuna joto jingi, mahali ambapo hakuna baridi kubwa, mahali ambapo ninasikia nikiwa na amani na ninasikia nikiwa sina shida yeyote.

Ndoto yangu kubwa ni siku moja ni wajengee watoto wangu nyumba yao, siku moja nikuwe na miti zaidi ya elfu moja ya parachichi shambani, na siku moja nirudiane na mke wangu ambaye nina mpenda kabisa.

Zamani nikiwa kijana kidogo nilikuwa ninapenda kupanda milima. Haswa wakati nakumbuka tulipanda mlima longonot, tukazunguka kule juu kileleni na hiyo siku ilikuwa mzuri hata ingawa tulichoka sana na nilisikia miguu yangu imeumia kidogo.

Ndiyo ninapenda kuendesha baiskeli sababu kuendesha baiskeli ni njia ya kujifurahisha na pia ni njia ya kuhakikisha au ya kutengeneza misuli ya miguu na kuhifadhi afya kwa njia ya kufanya exercise.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Sababu ya kupenda nyama ya mbuzi ni kwamba, nyama ya mbuzi ina ladha, nyama ya mbuzi ni nyororo, nyama ya mbuzi haina bei kubwa kununua na nyama ya mbuzi ni rahisi kupika kila wakati kila saa.

Mara kwa mara vitu ninanunua kutoka kwa njia ya simu. Hapa kwetu tunatumia mtandao ambao unaitwa M-Pesa. Hiyo ndiyo njia ya kununua bidhaa na siku hizi hatubebi pesa taslimu mifukoni. Tunatumia njia ya kulipa kwanjia ya simu.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio, haswa vipindi ambavyo nivya kuchekesha, vipindi ambavyo nivya kuigiza, ninapenda kusikiza habari za kimataifa na habari za kigeni, ninapenda kusikiza habari zetu hapa nchini, na ninapenda pia kusikiza matukio ambayo yanaendelea katika nchi yangu kila wakati.

Kunalingana, mimi huoga mara mingi mara moja asubuhi, lakini wakati mwingine kulingana na ile kazi nimefanya na mahali nimetoka, ninaweza oga mara mbili kwa siku. Lakini kwa hisia na kwa kawaida, mimi huoga mara moja kwa siku na haswa asubuhi kabla ya kufanya kazi ingine yoyote.

Vile ninavyofanya ili kujitunza, cha kwanza ninakula chakula, ninahakikisha sina njaa. Cha pili, ninapumzika kwa wakati, cha tatu, ninasoma ili niweze kufungua ama kujipatia mambo mengi na kujua mambo mengi.

Kupiga gita sijawahi jaribu kujifunza lakini sio kwa sababu sipendi lakini kwa sababu sina wakati na sijui mtu ambaye anayo gita ama mtu ambaye anayofundisha watu kujua kucheza gita. Lakini labda pale mbele mbele kimaishani labda nitampata mtu na pengine nitajifunza na nitajua kucheza kupiga gita.

Mimi ninapendelea kitanda kigumu sababu mgongo wangu unauma mara mingi ninapolala kwenye kitanda kizuri sababu nadhani labda nina shida ya mgongo na sijajua lakini mimi kwa uhisia ninaomba ama ninapenda kulala kwenye kitanda kigumu.